Mimi napenda sana sanaa ya muziki, pia napenda sanaa ya filamu lakini sana sana napenda muziki kwa sababu mimi pia huimba, huimba kanisani kwa hivyo nafurahia sana kusikiza sanaa ama hata kuangalia tu watu wakitengeneza nyimbo, napenda sana sanaa ya muziki.

Kuweka afya nzuri na hakikisha ya kwamba nimekula chakula chenye afya na kujizuia kula chakula cha haraka na kula matunda mengi na kunywa maji mengi na pia na hakikisha ya kwamba ninapata usingizi mzuri na kuhakikisha pia kwamba mandari nayoishi ni mandari masafi ambayo yananisaidia kiafya. Na pia kwa mazoezi mimi huogelea ili nibaki kama afya yangu ni nzuri.